Mimi ninapendelea maali ambapo ni maali pa kimia, sipendi kelele hata kidogo, mimi ninapenda maali ya mbapo unaeza hata ukaketi na ufikirie na ukae bila kelele maali ya ambapo kumetulia na maali ya ambapo Unaeza hata ukafanya jambo lako bila kusumbuliwa bila kelele kama kumetulia vizuri.

Mnyama ambayo nimewai kufuga ni kuku na mbwa Nimewai kufuga kuku na nimewai kufuga mbwa wakati mmoja kuku ni wazuri kuku nilikuwa ninawafuga kusababu ya mayai mayai Niliona kwamba kufuga kuku ni rahisi kupata mayai na mbwa Mbwa mbwa nilikuwa ninawafuga tuu for kusabe pia ya ulinzi na pia for fun nikuwa ninawafuga mbwa wakati mmoja lakini kwa sasa sifugi mnyama yote.

Programu ambazo ninatumia mara nyingi ni programu ya Whatsapp, Instagram na X ni programu ambazo mimi hutumia kwa muda mwingi sana Instagram, Whatsapp na X ndizo ambazo mimi hutumia na labda ukiweza kuongeza pale Chrome, Google Chrome na na Brave browser, hizo ndizo ambazo mimi hutumia sana.

Mimi huwa sisomi gazeti hata siezi nikanuna gazeti Kwa hivyo mimi ninapendelea kusoma habari mtandaoni habari mitandaoni unaipata haraka na ni habari tu ile moja ambayo labda itaenda kwenye magazeti kwa hivyo mimi ninaafadhalisha kusoma mtandaoni na pia kwenye mitandao kuna watu ambao pia wanaandika habari vizuri sana kwa hivyo hata haina tofauti na labda ile ya gazeti.

Chakula cha jadi ambacho ni nakipenda. Ni chakula mbacho kinaituwa Mokimo. Ni chakula ambacho kimekuliwa na jami yangu kwa mudamrefu. Na ni chakula ambacho badu tunakikuladi kwa sasa ni mchanga nyiko wa mahindi, mahindi na na viyazi mahindi maragwe na viyazi ya kabondo wapamoja ya kakuwa kitu mbacho kinakau gali ugalivi nchakula kitamu mno na nchakula ambacho ni chakita ambu nani na kipenda sana.

Ninapenda kula tuseme kwote nyumbani na nje lakini Nikienda labda kukula nje ninakula ile vyakula ambavyo ni vitamu vitamu vile vyakula ambavyo kawaida mtu havipiki nyumbani Lakini nikiwa nyumbani ninakula tu vile vyakula vya kawaida lakini siku ambayo labda ninataka kwenda kujitreat kidogo ama kujifurahisha kidogo ninaenda nje ninakula chakula vyakula ambavyo si vya kawaida vyakula vitamu vitamu.

Nimi ninapendelea kitanda ambacho ni kizuri, sio kigumu vile ambavyo, yaani ukilala unapata unafinywafinywa, ukiumwa labda na mgongo hapana mimi ninapendelea kitanda ambacho ni kizuri. Kitanda ambacho ukilala hapo unapata usingizi mnono sana Hata kama wanasayansi wanasema kitanda kigumu ndio kizuri, lakini mimi ninapendelea. Kitanda kizuri kitanda ambacho sio kigumu.

Kwa kawaidha mimi ulala masa kama saba hivu Kisabu mara mingi mimi huamka saa kuminambili ya asubuhi ni chakwa ni melala kitu kama saa tano osiku ama nikichelewa sana saa sita Kwa hivu mara mingi mimi ulala masa saba mimi ulala masa saba mara mingi kwa kawahidha Si, si.

Luga ambayo ningependa kujifunza ni luga ya spanish ni luga ambayo mime huona kwamba ni luga tamu sana kuzungomza na ni luga tamu sana pia kusiki kuzungomzwa. Na ni luga ambayo labda mwaka huu ama mwaka wejao ni luga ambayo ningependelea sana kujifunza luga hiyo.

Wakati wa mapumziko ya mchana, mimi sioni kama kuna kitu cha maana sana mimi hufanya, mimi labda hutulia tu labda nikapunga hewa kidogo nikatulia labda kwenye kiti na kuangalia simu kidogo kuangalia video moja mbili pale kwenye simu ndiyo sioni kama kuna kitu cha maana ambacho mimi labda hufanya na labda kunywa chai kidogo hivi ndiyo.

Sherehe ambayo hunipendeza ni Labda sherehe ya wakati wa wa nini harusi mimi ninapenda kuhudhuria maharusi sana ninapenda harusi kwa sabu harusi ni sheree ambayo mtu huwa amefurahia sana na unafurahia na pia chakula ambacho hupikwa kwenye harusi ni chakula kitamu na pia una munakula keki munacheza kule munaimba ni huwa sherehe nzuri sana.

Ndiyo ninapenda hesabu, mimi hata nilipokuwa shuleni labda shule ya msingi, shule ya upili, nilikuwa guji sana katika hesabu nilikuwa napita sana hesabu nasijawahi kuona hesabu labda zikiwa ngumu kwa hivyo mimi ninapenda hesabu sana sana sana mimi ni mwanahisabati, napenda hesabu sana.

Mazoezi yambayo kwkawida mimi hufanya labda ni kuruka kamba na labda kupiga press ups haya ndiyo mazoezi ylambayo mimi uyafanya kila siku huwa sikimbi na labda pia kutembea kutembea pia mimi utembea kila siku Mara mbayo mimi ufanya mazoezi mara kama nne ama tano kwa siku Mara sana sana maravnne kwa wiki yani marane kwa wiki ndiyo mimi ufanya mazwezi sana sana wakati wa asubui wakati wa asubui ninapo amka mimi hupenda kufanya mazoezi baada ya mazoezi mimi ujiishi kwamba akili pia unasikia, akili imechangamka unasikia kwamba uko tayari kuendelea na siku mpia.

Hee mimi sina mtu ambaye mimi labda huwa ninacheza nao watu ambao labda huwa ninacheza nao ni labda wakati ambao labda niko na watoto hivi na labda wanataka kucheza mpira labda ndia wakati ambao mimi hucheza lakini wakawaida mimi sichezi kwa hivo sina ule mtu ambaye labda mimi hucheza na yeye mara nyingi.

Muda ambao mimi hutumia mtandaoni na dhani mimi huwa mtandaoni karibu siku nzima kama sijalala siku nzima kama nimeamka mimi utapata kwamba deta yangu ikuwaon kwa hivo Hata kama sijashika simu ama sijaingia kwenye simu mimi huwa mtandaoni mara mingi sana Labda wakati tu ambao ninakazi ndiyo nitaeka simu chini lakini wakati ambapo nimetulia kidogo mimi huwa mtandaoni mtandao labla programi yoyote lakini mimi huwa mtandaoni.

Mara mingi mimi ninapenda kununua vitu dukani mimi mwenyewe niende dukani ninunuwe Lakini kama ni kitu ambacho kiko mbali ama ni kitu ambacho akiko karibu mimi pia hapo ninafadhalisha kununua mtandaoni nina yafadhalisha kutumana kitu mtandaoni hasaa vitu vya kielektroniki hivi ama vitu kama hivyo mimi ninapenda kuviitisha mtandaoni lakini vitu vidogo vidogo hivyo kama kalamu sukari hivyo vitu vidogo vidogo hivyo ninavinunua dukani.

Ndio mimi ninaapenda kucheza ngoma Mimi ninaapenda kucheza ngoma sana ata mimi ninaapenda na napenda mziki kwa hivo hata kucheza ngoma utapata kwamba mimi nikitulia kidogo ninaataka kucheza ngoma nitingike nitingike ki nitingike kidogo niskie kwamba mwili pia umetulia kwa hivo ninaapenda sana kucheza ngoma.

Ndiyo, mitandao ya kijamii sidhani hata kama kuna hile ambayo situmii, mimi hutumia mitandao karibu yote ya kijamii, mtandao labda wa Whatsapp, mtandao wa Facebook, mtandao wa Instagram, mtandao wa Reddit, mtandao wa Discord, mimi hutumia mitandao mengi ya kijamii, mitandao karibu ile yote ya kijamii ambayo ninaijua mimi niko mtandao wa x, niko karibu katika mitandao yote ambayo inajulikana sana ya kijamii.

Mchezo ambao mimi ninapenda wa olimpiki labda ni mchezo wa kukimbia lakini mimi mwenye wa sipendi kukimbia na ninapenda kutizama wa watu wa kikimbia ni mchezo ambao huku katika nchi ya kenya ni mchezo ambao tumembobea sana kwa hivo ni mchezo ambao mimi ufurahia kuwaona wa kenya wa kishinda medali kule ni mchezo wa olimpiki ambao nilifurahia kutazama nilifurahia kutazama wakati ambapo Eliud Kipchoge alikuwa anakimbia chini ya masaa mawili nilifurahia sana kutizama mcheza huo Mchezaaje ambaye nampenda ndiyo ni mcheza mchezaji anaitwa Eliud Kipchoge na wakati ninaona mcheza olimpiki mimi si kwamba nimefurahia kuona wakenya nwenzangu wakishinda zile medali kule.

Mfumo wa simu ambao mimi ninaezasema kwamba Ninapendelea ni mfumo ambao mfumo huo wa touch screen mimi kawaida ninapendelea mfumo huo kwa sababu pia mfumo huo mwingine labda kubonyeza bonyeza huo ni mfumo ambao umepitwa na wakati kwa hivyo mfumo ambao ninapenda wa simu ni mfumo wa touch screen.

Mimi sipendi kucheza michezo lakini ule na hasa michezo yenye ambayo inatumia ya miguu ama labda michezo ya nje sipendi. Michezo ambayo mimi hucheza sana sana ni hii michezo ambayo ni ya board games ama michezo tu ya ndani na ule mchezo ambayo ninapenda sana ni mchezo wa kadi. Huo ni mchezo ambao Mimi hucheza sana, hizi kadi ambazo ni za kings, queens hizo ni mchezo ambayo mimi hucheza sana.

Mwezi wa mwaka ambao ninaupenda zaidi ni mwezi wa disemba kwa sababu ni mwezi wa kupumzika ni mwezi wa kusherekea ni mwezi ambao ni mwezi tu wa kutulia ni mwezi ambao pia ukona sikukuu ya christmasi ambao ni wakati mzuri kwa mwaka kwa hivyo mwezi ambayo mimi ni naupenda sana ni mwezi wa disemba.

Malengo yangu ya kila muezi kazini mimi huyajua tu kwenye kichwa labda mwezi ukianza nitajiambia kwamba kuna yale malengo ambayo ninapaswa kufikisha na nitajiambia tu na niweke niweke kwenye kwenye akili yangu lakini sita andika mahali ama sita andika labda kwenye kitabu nitandi nitanitajua tu kwamba haya ndio malengo yangu nijiambie tu mimi mwenyewe na niyakikishe nimeafikia.

Mimi nina nyewele ambazo ni kubwa sana mimi, Mara mingi huwa sinyoi nyewele kwa hivyo mimi nina nina nyewele ambazo ni ndefu sana sivinyoi sana hata, mimi huvinyoa mara labda mbili kwa mwaka kwa hivyo mimi nina nyewele ambazo ni ndefu sana.

Kwa sasa mimi sioni kama kuna jambo ambalo ninafanya ili kusaidia jamii yangu kwa sasa sibada sioni kama nikona ule uwezo wa kusaidia jamii yangu lakini labda siku moja nitakapokuwa na huo uwezo wa kusaidia jamii basi nitasaidia jamii yangu wakati huo utakapofika.

Ndiyo, wakati mwingine mimi hucheza michezo ya video wakati ambapo labda ninataka kupumzika hasa michezo ya video ambayo yako kwenye simu hiyo mimi hucheza mara moja moja wakati ya ambao labda niko na marafiki hivi, utapata tunacheza michezo ya video na wakati ambapo ninataka kutulia na kupumzika na kufurahia pia.

Mimi ninapenda kusimamiwa Sipendi hile hile hile kazi ambayo mara mingi inakuja na kusimamiwa watu kusahabu sangine mimi naeza sema kwamba niko na na anger issues niko na hasira mingi sana kwa hivo mara mingi unaposimamiwa watu nitapata kwamba ninakasirika sana kwa hivo sipendi kusimamiwa watu ni inafadhalisha mimi ni simamiwe.

Ndiyo matukio ya kimataifa, mimi huakikisha kwamba niko up to date na yale matukio ambayo yanatokea kima ya kimataifa kama yale matukio ambayo natokea labda kule USA, kule uingereza, mimi huakikisha kwamba ni nafuata matukio ya kimataifa kama saa hii utapata kwamba niko na habari kwamba rais wa USA alienda kule Venezuela na akamshika rais wa Venezuela Kwa hivyo ni matukio ambao mimi hufuata matukio ya kimataifa.

Rangi ninao ipenda zaidi ni rangi nyeusi ni rangi ambao pia inanikumbusha rangi yangu na inanikumbusha historya yangu kwa sababu mimi ni mtu mausi Kitu ambacho na miliki cha rangi hiyo ni vitu vingi sana nguo zangu nyingi ni za rangi nyeusi simu yangu ni rangi nyeusi na vitu vyangu viatu vyangu ni vya rangi nyeusi na nifanya nihisi vizuri inaifanya nihisi kwamba nimejikubali nao ni rangi ambayo iko kila mahali wambia kila mahali rangi ambayo iko kila mahali kwa hivo siwezi ni kasema mahali ya mponna iona mara nyingi kwa sababu iko kila mahali.

Apana siipendi kula popcorn sana mimi huila lakini nikikula labda iwe mingi sana ninasikia kwamba nimechoka kuikula Kwa hiyo mimi huikula mara moja labda wakati ambapo nimeenda kwenye sinema mimi hukula popcorn lakini si siwezi nikasema kwamba ninaipenda siipendi sana.

Mimi ninapofurahia kuwa nyumbani mara mingi mimi ninapokuwa nyumbani mimi huhakikisha kwamba nimepumzika ile ndio ile furaha yakuwa nyumbani mtu ambao kandampo uko nyumbani unahakikisha kwamba unapumzika, unatulia kama ni kukaa na familia unakaa na familia mnazungumza pale inakupumzika pia kwa sababu uko nyumbani.

Tathmini za kazi nadhani mnamaanisha zile assessment ni muhimu sana ni kwa sababu pia huwa zinaonyesha wa mahali ambapo munaelekea katika kazi na mahali ambapo labda wewe kama binafsi kibinafsi umefika wapi katika kazi na ni malengo malengo ngapi ya gani ambayo umefikia kwa hivyo ni muhimu sana na huwa inaonyesha kwamba kama kuna progress ambayo inaendelea katika kazi.

Somo ambalo nililipenda shuleni Naeza nikasema kwamba ni somo la isabati Nilikuwa ninapenda isabati sana nilikuwa ninaafurahia kufanya hesabu hata nilikuwa ninaenda mashindano ya hesabu na labda labda kifuatu wapia na labda somo la historia lakini ile namba moja ni somo la isabati.

Wakati wa mapumziko kazini lakini hata si wakati mwingi yeah kwa sababu wakati wa mapumziko kazini utapata kwamba ni ule wakati labda wa kunywa chai ama wa kula chakula cha mchana. Kwa hivyo wakati huo wa mapumziko mimi hukunywa chai kama ni wakati wa chai na kama ni wakati wa chakula cha mchana mimi hula chakula.

Mafanikio yangu waga ya kibinafsi ambayo mimi ninayadhamini pale kazeni ni labda kufika hile ambayo ni target zangu target zangu labda za uzaji ni wakati ambapo nimefika zile target zangu ama nimeongeza uzaji wangu ni wakati ambapo mimi uwezi kwamba nimefurahia sana.

Zana za digit yambazo mime utumia kila siku labda ni simu simu yangu mime utumia kila siku ukaribu kila wakati na labda pia laptop pia ni ambazo mimi utumia kila wakati na pia zile ya AirPods zangu zile ambazo mimi utumia kusikiza mziki pia makusikiza kwenye simu mime uzitumia kila siku.

Simu yangu mara mingi mimi huitumia kwa kuingia labda kwenye mtandao kuingia kwenye mtandao wa x na kuzungumza labda na watu. Hiyo ndio mimi hutumia sana lakini sana sana kuzungumza pale whatsapp, pale x, na na pia kuangalia labda kufanya research hivi kutumia pale google, ndizo vitu ambazo nimetumia sana. Lakini sana sana ni kuzungumza na watu pale whatsapp, Pia pale instagram.

Mchezaji wa mchezo ambaye ni nampenda kwa sasa ni mchezaji wa timu yangu ya Chelsea ambaye anaitwa Cole Palmer ni mchezaji ambaye mimi nampenda sana ninapenda mchezo wake na nimchezaji ambaye pia niwa timu yangu kwa hivyo ninampenda sana na ni mchezaji ambaye ninafurahia sana wakati ambapo anacheza.

Picha zangu apana siziweki mtandaoni mimi ni ngumu sana vigumu sana upate kwamba nimeweka picha zangu mtandaoni labda mtu mwingine labda tuwe tumepigwa picha na yeye akaweke lakini mimi mwenyewe sipendi na hata siweki picha zangu mtandaoni sana hata kindogo siku izi kwanza siweki hata kindogo picha zangu mtandaoni.

Faraga yangu mtandaoni yani privacy yangu mimi huakikisha kwamba, mimi huilinda kwa kuhakikisha kwamba zile vitu ama vile vitu ambavyo mimi huweka kule mtandaoni siweki vitu ambavyo ni ni vitu personal sana mimi huweka tu vitu labda vya kuchekesha vitu kama hivyo, lakini mimi kupata kwamba nimeweka vitu vyangu mtandaoni hapana mimi hivo sifanyi nalo ninalinda faragha yangu sana sipendi kupata kwamba vitu vyangu vimeanikwa tu kule mtandaoni, hapana.

Kushirikia na na timu mimiwe kisha kwamba timu sisi watu ambao tuwe katika timu hile Muna mpea kila mtu labda nafasi ya kuzungumza na nafasi ya kutowa maoni ya hale ambao muna taka kufanya kama timu na muna kisha kwamba akuna magombano mingi Muna fikia na muna kila mtu natowa maoni yake na muna kubalia na maoni ambao labda ni mazuri zaidi ambao atasaidia kufikia lengo lengo ambalo nilo lengo la timu hio.

Njia ya usafiri ambayo mimi hutumia kila siku ni mimi husafiri kwa kutumia basi kila siku kila siku asubuhi na jioni mimi hutumia basi kwenda shuleni na kutokea shuleni wakati ambapo situmii basi labda nitatumia hii ambayo matatu nitatumia matatu kwenda labda shuleni na kurudi hizo ndiyo njia za usafiri ambazo mimi hutumia kila siku.

Mkate ambayo mimi ula sana Labda ni mkate ambayo ni wakampuni ya festive na kati ambapo ni na ukula Labda ni tapaka ile blue band ambayo ni ya aina ya chocolate ivi ingine si zipendi sana Ninapenda kupaka ile blue band ambayo ni ya chocolate Ndiyo ambayo mimi upenda kupaka kwenye mkate na ninapokula mkate huo ni mkate tamu sana Halafu mkate ule wa kampuni ya festive ni mkata ambao ni mzuri siyo mgumu kwa hivu ni nafurahiya sana.

Teknolojia ya sauti mimi hutumia labda mara moja moja kwenye simu yangu mimi labda utapata ni Nikitumia teknolojia ya sauti kwa sababu ni teknolojia muhimu pia ni teknolojia ambayo pia inaraisisha kazi kwa hivyo utapata wakati moja moja nikiitumia katika simu yangu.

Viatu ambavyo mimi ni napendelea ni viatu aina ya Converse viatu ambavyo si vizito viatu ambavyo ni viepesi na viatu ambavyo pia huwa vinadumu na unaeza ukaenda na unaweza zina ambatana na pia na nguo yoyote unaweza ukavivaa hata na sweatpants na jeans na hata ukitaka kuvivaa na official utavaa tu kwa hivyo ni viatu ambavyo ni navipenda sana.

Ndiyo sana hata nilikuwa ninafikiria hivo jana hivi ningependelea sana kurudi ujana Kwa sababu pia huku kukua kukubwa naweza nikasema kwamba ni overrated bwana mtu anapokuwa mkubwa kuna vitu vingi sana unapaswa kufanya vitu ambavyo mtu alipokuwa kijana hakuwa anafikiria vitu kama hivyo kwa hivo Mimi ningependelea sana ningependa kurudi ujana sana Ujana ni wakati ambapo na wanasema pia ujana ni moshi laiti tungelijua ni ni wakati ambapo mtu alikuwa nafurahia sana wakati ambapo hauna vitu vingi ambavyo unafikiria.

Mimi ninaapendelea baridi, sipendi jotu hata kidogo, wakati ambapo kuna baridi, mimi ninaona kwamba niko comfortable kuliko wakati ambao kuna jotu, hata wakati ambapo labda ninakunywa kitu, mimi ninapenda hata kueka zile ice cubes, ninapenda sana kuzieka, kwa hivo mimi ninaapendelea baridi kuliko jotu.

Hilo ni jambo ambalo limekuwa labda likinisumbua kwa muda mrefu si nimekuwa nikishindwa labda kutepata marafiki wapya lakini nandhani marafiki pia labda ni watu ambao labda mkona lengo sawasawa lengo ambalo labda nyinyii wote mnataka kufanya kitu sawa Ndiyo mnezapata mnatengeneza urafiki ama labda muwe majirani hivi lakini sikuhizi imekua mtu unapokuwa mkubwa ni vigumu sana unapata kuwa ni ngumu kidogo kutengeneza kufanya marafiki wapya kulinganishwa na wakati ambao mtu alikuwa mdogo kidogo.

Kitendo chawema mbalo ambacho labda ni mewai kufanya ni mewai kuwanunulia watoto wambao labda ni wale watoto wambao hukaa kwenye kwenye kwenye barabara nimewai labda kuanunulia niliwai wanunulia mkate hivi ili waje wa wakale walikuwanjaa sana na wakaniomba ni kuwanunulia mkate kwa hivyo hicho ndio kitendo ambacho nimewai kufanya cha wema.

Mara nyingi asubuhi mimi hula chai chai kwa mkate hiyo ndiyo ambayo ni ni ni chakula mbacho hiyo ndiyo chakula mbacho ni ni common sana katika nchi yetu asubuhi utapata watu wengi hula chai kwa mkate kwa hiyu hata mimi mara nyingi asubuhi mimi hula chai kwa mkate.

Mimi ni mtu wa kuamuka mapema, mapema, mapema sana, ninapenda kuamka mapema, sipendi kulala sana, kata mwigine ukilala sana, ee sipendi sana, wanasema pia usingizi sana sio mzuri, itapata usingizi uleta umasikini, kwa hivo mimi ninapenda kuamuka mapema sana na kuwanza kupanga mambo yangu ya asiku hiyo.

Mimi sidhani kwamba niko na kipawa. Hiyo ambayo inaitwa talent. Mimi Nimejaribu kwa muda mrefu sana kugundua ile kipawa changu lakini hadi wa leo sijawahi kujua kipawa changu ni kipi bado. Bado ninaendelea kutaka kujua ila sioni kama nitajua lakini labda si bado bado sijui sijajua kipawa changu sijui kipawa changu.